Mazingira ya utulivu na amani. Utulivu kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Bila kelele nyingi au machafuko, ninaweza kuzingatia kazi yangu kikamilifu. Hii inajenga hali ya amani ya akili na ufanisi mkubwa katika utendaji wangu wa kila siku. Motisha ya kufanya kazi bora. Mazingira yenye utulivu mara nyingi, huambatana na utamaduni wa kazi, unaothamini matokeo na ustawi wa wafanya kazi. Hii inatoa motisha ya asili ya kufanya kazi kwa bidii, sio kwa hofu au shinikizo, bali kwa hamu ya kufanya vizuri zaidi, kukuza stadi na ujuzi. Katika mazingira hayo chanya, kuna nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine, kupata mafunzo na kupokea mrejesho wa kujenga. Hii huhimiza ukuwaji wa kibinafsi na wa kitaalamu kila siku na kuniwezesha kuboresha stadi zangu kila wakati. Kwa ujumla, mazingira hayo ninayopenda huunda usawa kamili kati ya utulivu, uzalishaji na ukuwaji.

Ningependa kujifunza kuendesha gari. Kwanza nitahitaji kujiandikisha shule ya udereva na kupata leseni ya mwanafunzi. Hapo nitajifunza sheria za barabarani na jinsi ya kuthibiti gari. Sehemu kubwa ni mazoezi ya vitendo nikiwa na mwalimu au mtu mwenye leseni halali. Mchakato huu unahitaji subira nyingi na kujiamini. Kuendesha gari ni jukumu kubwa. Unawajibika kwa usalama wako mwenyewe abiria wako na watumiaji wengine wa barabara Daima, nitazingatia sheria za barabarani Nisitumie simu wakati ninaendesha na nisinywe pombe kabla au wakati wa kuendesha Baada ya kufaulu mitihani na kupata leseni kamili nitapata uhuru wa kusafiri popote wakati wowote bila kutegemea usafiri wa uma.

Swali hili linagusa hisia zangu sana kwa sababu jibu langu ni ndiyo na sababu kubwa zimekua ukosefu wa fedha na furusa. Maisha mara nyingi huwa na mipango tofauti na yale tunayo ota. Kwangu mimi ndoto ya kuishi sehemu nyingine. Labda katika mji mkuu wa nchi au hata nje ya nchi imekua ikififia kila mwaka kutokana na changamoto za kiuchumi. Garama za maisha. Gharama za usafiri kupata makazi mapya na kuanzisha maisha mahali pasipojulikana ni kubwa sana kwangu. Kila ninapo jaribu kuweka akiba, mahitaji ya msingi ya kila siku yamekuwa yakizimaliza. Mizigo ya familia, pia nina majukumu ya kifamilia hata nyumbani na fedha kidogo ninazopata. Zinanilazimu kuzitumia kwa ajili yao badala ya ndoto zangu za kuhamia mahali mbali. Ukosefu wa fursa. Hata kama ningekua na fetha za kutosha, fursa za kazi na elimu nje ya eneo langu zimekua chache. Soko la ajira. Soko la ajira katika maeneo mengine lenye ushindani mkali. Linanifanya nione ni vigumu kupata kazi inayo lingana na ujuzi wangu. Elimu, gharama za masomo na kukosa ufadhili wa kutosha vimekua kikwazo kingine kikubwa. Licha ya changamoto hizi nimejifunza kuthamini mahali nilipo. Ingawa ninaendelea kutafuta njia na matumaini ya siku moja kupata fursa borazaidi.

Kuna hali halisi ya maisha ambayo watu wengi tunakubaliana nayo na kwangu mimi ukosefu wa uwezo wa kumiliki gari umenifanya nitegemee njia nyingine ya usafiri, baiskeli. Katika maisha yangu, baiskeli imekuwa njia yangu pekee ya usafiri. Sio tu inanisaidia kufika kazini, sokoni au kutembelea marafiki, lakini pia inafaida nyingi. Mazoezi, kuendesha baiskeli ni mazoezi bora ya kila siku. Yanayonisaidia kuwa na afya njema na nguvu. Uchumi, sihitaji kutumia pesa nyingi kwa mafuta au nauli za basi kila siku. Jambo ambalo linanisaidia kuweka akiba kidogo. Mazingira, baiskeli haina moshi na nirafiki kwa mazingira Jambo ambalo ninalipenda sana Licha ya changamoto za hali ya hewa wakati mwingine Mvua au jua kali. Baiskeli yangu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ikinipea uhuru wa kusafiri bila kubeba mzigo mkubwa wa kifedha wa gari.